Kampuni ambayo nimetumia ya kitekinolojia ni Google. Google ni kama mwalimu wakidigitali. Nimetumia Google kwa muda mrefu sana. Na kitu ambacho ninaakipendea Google ni kwamba Google inaweza kujibu maswari yote ambayo. Sisi kama wanadamu ama watu tumeweza kuuliza. Kila jibu la kila swali ambalo mtu anahitaji. Wakati kitu kingine ambacho Google inasaidia ndo mana napenda kutumia kinaweza kutupa kitu kama Direction ama Maps pale Kila map ya popote pale duniani ipo kwenye Google Hivyo basi wakati unahitaji kutafuta ama kutafuta Direction ama kutafuta mahali fulani Unaeza kupata Direction kwenye Google Map pale kwenye mtandao Google Kitu kingine ni kwamba inatupea access ya kutumia vitu kama Gmail. Wakati unaweza kufungua account pa ya Gmail pale, unaweza kuconnect na Google. Hiyo basi hauwezi kusahau vitu vyako. Google pia inatupa nafasi ya kueka memories ama zile picha zetu kwenye Google Photos. Hivyo basi zile memories zetu haziezi zikapotea ama unaeza uka hitaji picha ata ya kitambo ambayo ulikua uwemeka kwenye Google Photos na kisha ukaenda kuichukua na ukatumia kwa mda ambao unafaa. Kitu kingine ni kwamba Google unaeza ukauliza swali lolote wakati wowote mahali popote ambapo ulipo na itaeza kukupa jibu. Wibasi kampuni ya teknolojia ya Google ndo ambayo ninayaminia kwa sana.

Makosa yanapotokea kazini nina jinsi ama kuna jinsi nyingi za kutatua makosa pale kazini. Ila mimi nina njia zangu ambazo ninatuzitumia kutatua makosa pale kazini. Kitu cha kwanza ni kukubali na kuajibika. Yaani kuaccept na kutake accountability, kukubali kwamba makosa ya yamefanyika na kutafuta suluhisho. Ukikataa makosa kinakuwa ama unakuwa ndio mwanzo wa migogoro pale kazini. Hivyo basi lazima kwanza ukubali na uwajibike kwamba kosa limefanyika. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuomba msamaha. Wakati kosa limefanyika pale nimekubali kwamba kosa limefanyika. Inaenda kwa mtu ambaye nimefanya kumkosea na ninaomba msamaha na tunasuluhisha hilo jambo. Wakati kosa limefanyika ambalo ni kosa la na ninahitaji wakili, ninafanya kumjulisha wakili wangu. Na ilipo basi, kama ni kosa ambalo litafanyika litafanya watu waende kotini, wakili wangu akuwe anajua ama awe anafahamu. Na kitu kingine ambacho ninakifanya, nikitake accountability ni kuweza kuendelea mbele. Hii ni kusema kwamba hilo nimeachana na hilo jambo ama hilo kosa halitafanyika tena na ninaweza kuvizuia yaani kusonga mbele bila kushinda nikilifikiria hilo kosa. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kusoma na kosa hilo naam ninajua kwamba kosa limefanyika, limefanyika vipi, ni nini kilisababisha kosa hilo kufanyika. Hivyo basi ninakubali kwamba kosa lilifanyika na ninasoma na kosa hilo na ninamake sure kwamba kosa hilo halitaweza kujirudia tena katika siku zijazo.

Naam kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwenye kazi, inafanya kazi iwerahisi, yaani inafanya mtu aweze kuenjoy kufanya kazi pale kazini. Kitu cha kwanza ambacho ni nakifanya ilikuwa na mahusiano mazuri na wafanyi kazi ni kushirikiano na watu wengine. Yaani kwa kila jambo ambalo linafanyika pale kazini na make sure pale ile timu yangu ama kumake sure kwamba nina ushirika ama nina tengeneza teamwork. Pale kazini inayohusiana na wenzangu, ninashirikiana na wenzangu. Yubasi wakati wa ile interaction, kazi inafanyika kwa virahisi. Kitu kingine ambacho nina kifanya ni kuwasiliana na wenzangu. Yani ile tunasema effective communication. Kama kuna kitu ambacho nataka kuwasilisha kwa wenzangu, nina make sure kwamba hichokitu kime wafikia kwa jinsi inavyofa, yaani niko clear kwa kitu ambacho ninataka kukizungumza ama kukiwasilisha pale kazini. Kitu kingine ambacho ni nakifanya ili kujenga mahusiano mazuri ni kuweza kusifu kazi nzuri ya wengine. Naam pale kazini wakati mtu anapofanya kazi nzuri, ninafanya kumpongeza na kumsifia na kumwambia kwamba aendele kufanya kazi nzuri. Hivyo basi mtu huyo anafurahia na unaona kwamba ninaweza kumjali. Hivyobasi ninaweza kujenga mahusiano mazuri pale kazini. Kitu kingine ambacho nina kifanya ili kujenga mahusiano ni kuwa mtu mwaminifu na mtu wakusikia Naam pale kazi ni sio mtu wakudanganya Yaani nina make sure kwamba wenzangu nina build ile trust na wenzangu wenzangu wananiamini na pia nina waminifu kwa kazi yangu sidanganyi kwenye kazi Ninafanya kazi yangu kwa jinsi inavyofaa hivyobasi ninakuwa trustworthy pale kazini na najenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzangu.

Naam ninatumia teknolojia ya sauti wakati ambapo ninahitaji kuuliza swali ama kujua kitu fulani. Naam, ninatumia teknolojia ya sauti wakati ambapo ninahitaji kuuliza swali ama kujua kitu fulani. Na ninatumia teknolojia ya sauti wakati ambapo ninahitaji kuuliza swali ama kujua kitu for learn. Ivyo basi ili kuelewa kwa undani na kuelewa vizuri ninatumia teknolojia ya sauti ili nieze kusikia na kuelewa vizuri. Wakati mwengine ninahitaji pengine kusikia pronunciation ama jina fulani jinsi linavyo tamukwa. Ninahitaji kusikia kwa sauti ama kutumia teknolojia ya sauti ili nieze kusikia jina hilo linavyo tamukwa kama ni kweli ama sivyo jinsi ninavyo litamuka mimi.

Msimu wa mwaka ambao nina upenda kwa sana ama kwa zaidi na Msimu wa sherehe za Krismasi. Msimu hua hua na mbwe mbwe, hua na furaha, hua na vitu vingi sana ambazo zina endelea. Msimu wa Krismasi nina upenda kwa sababu huleta watu pamoja. Ndio wakati watu wanaweza kuenda nyumbani kushirikiana na familia, kuenda kuchinja mbuzi, kula vyakula vya aina tofauti tofauti, iki linginishwa kwamba mwaka mzima ama sherehe krismasi huja kwenye mwezi wa mwisho wa mwaka, yani December. Hivyo basi watu ambao hawajaweza kupata na mwaka mzima, watu ambao hawajaweza kuonana kwa miezi kadhaa, wanaweza kuenda pale nyumbani, kuweza kushirikiana, kuweza kula vyakula, kuchinja kuku, ngombe, mbuzi, kula vyakula iana tofauti tofauti ambazo hazi patikani kwenye kwenye town, ama kwenye urban centers. Kitu kingina ambacho kina fanya nipende msimu wa krismasi, kwamba kuna kuanga na vitu vingi vya kupendeza, kunanguo zile za santa krismasi zile nyekundu na nyewupe, kwa hizo zinafanya kila mahali kuwe maridadi. Msimu Christmasi, unapata kwamba maduka yamekua decorated na mawe ya ina tofauti, tofauti, vitu ambavyo vina shine kushine, yani pale kwenye malls, kwenye supermarket, kwenye maduka, na pia nyumbani unapata watu kwamba wanaweza kununua Christmas trees, wanaanza kununua teddy bears, yani, wananunua vitu vya aina tofauti. Musimu wa krismasi pia ninaupenda kwa babu ni muda wa watu kugift. Yani kama kuna mtu ambayo umekuwa ukitaka kumpa zawadi. Msimu wa krismasi unakuwa ni musimu mturi sana waku patia watu zawadi. Unakuwa ni musimu mzuri wakufanya arusi. Unakuwa ni musimu mzuri wakusherehekea. Watu ambao wame zaliwa msimu wa krismasi wana sherehekea vizuri sana manake kuna sherehe nyingi sana. Ambazo watu wanafanya ku combine pamoja Kisha wana zi sharehekea kwa pamoja pamoja na krismasi.

Chumba ni nacho kipenda pale nyumbani ni chumba chakulala. Hehe, yani hile tunasema bedroom. Chumba hijo, yani kito ambacho kinafanya hicho chumba kipendeke. Ni hile design ambazo ama zile picha zimeekwa kule. Yani kile kitanda kikitandikwa vizuri. Zile vitamba ama bed sheet ambazo zipo kwenye kitanda. Zinafanya, ikiwa na hile kalanzuri zinafanya chumba kiwe cha kuputia, kiwe cha kupendeka. Kuna bedrooms ama viumba vya kulala ambavyo na zile vitanda ambavyo, tunasema ni double deka, vitanda ambavyo ni viviwil. Viyo vitanda vinafanya chumba chakulala kiwe cha kupendeza sana. Ni chumba kinakua kinamuonekano mzuri sana. Chumba chakulala shugli ambavyo inafanyika pale inakua ni shugli ya kulala. Ama kupumzika wakati ni wakati ni wawusiku ama pia mchana mutu ametuoa kazini unajihisi kwamba umechoka Unajilaza pale kitandani unajifunikia vizuri kisha unaheza kupumzika Nina hezi vizuri ni kiwa andani ya chumba hicho manake pale ni chumba ambacho Basically ni chumba cha kupumzika ama chumba cha mapumziko Sikuiba wakati niko pale, najihisi niko vizuri, niko relaxed Manake najua kwamba, ninaenda kupata usingizi mzuri.

Ninapenda kuandika kwa kutumia vyote viwili, yaani napenda kutumia mikono, na pia napenda kutumia komputa, inalingana ni kitu gani ni naandika. Ikiwa ni kitu kirefu ama kitu ambacho ninaandika kwa muda mrefu, ni na prefer kutumia komputa kwa sababu ni rahisi kutumia, yani inatype kwa haraka haraka, ikilinganishwa na ukitumia mkono. Kama si kitu ambacho, kinahitaji muda mwingi na prefer kuandika kwa mkono, ili nieze kuimprove ile hard writing ya kwangu. Kuna advantages ama yale mambo mazuri ya kuandika ukitumia mkono. Wakati unatumia mikono wewe mwenyewe, uneza kutoa zile sparing mistakes. Maana yake, unajua kile kitu ambacho unakiandika na ni wewe mwenyewe unakontrol mkono wako. Unlike ukitumia ile kompyuta, unaweza uka type, ama uka dial, ama uka guza button pale ambayo si ya jina ambalo unataka kuliandika pale. Kitu kingine wakati unaandika kwa mkono, pia wewe mwenyewe unaweza kusoma. Wakati una unaandika kwa mkono, bado unalearn. Advantages za kutumia kompyuta ni kama ni fast. Si kama ukitumia mkono wakati unatype haswa kwanza kama kwamba unajua kutype vizuri Ukitype kwa kutumia mkono inakua ni rahisi sana hivyo basi hakuna muda mwingi sana ambao unatumika wakati unatype kwa kutumia kompyuta.

Siku yangu ya kuzariwa ni siku muhimu sana kwa maisha yangu. Yani ninapenda kuisherehekea hii siku kwa sababu inafanya kuja siku moja tu kwa mwaka mzima. Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu. Ninapenda nikiwa na mama yangu na baba yangu pamoja na dada na dugu zangu pale nyumbani. Ninapenda tukiwa pamoja, ili tuneza kushereke na tunaweza kucheza, kucheka na pia kujumuika pamoja. Aa sherehe ambayo nilipenda zaidi ni ya mwaka uliopita. Manake, familia yangu walieza kunipa gift ambayo ni muhimu sana kwa maisha yangu kwa sasa. Ilinifurahisha sana manake, nikitu ambacho sikuwa natarajia. Ikilinganishwa na siku zingine ama na birthday zingine. Hiyo birthday mwaka uliopita ilieza kunifurahisha sana sana sana Wakati ni siku ya birthday yangu ninafanya ama siku yangu ya kuzariwa Ninafanya kuanda ama familia yangu inafanya kuandaa chakula kingi sana kama chapati, pilau, wali, nyama, wanapika keki, wanatengeneza soda, matunda Yaani chakula kingi sana na pia mimi mwenyewe ninatengeneza keki keki ambayo ninaipenda sana ni keki ambayo inaitwa black forest ama red velvet ni keki ambayo inatengenezwa ikiwa nzuri sana kutokana na zile ingredients ambazo zinatumika sana sana sana mwaka huu ningependa kupokea zawadi nzuri sana ningependa nipokee zawadi kama ya gari, pesa, maua niwe na nyumba nzuri Yaani baadhi ya zawadi tu ambazo ningependa ni zawadi na pia mtu yeyote akiwa na zawadi yoyote tu ambayo inanifurahisha Nina ningependa tu nitaipokea na nifurahie.